Napotaka kustarehe huwa naangalia muda ambao nastahili kuchukua katika kustarehe ama muda wa kupumzika Ninapojua ni muda gani wa kupumzika baadaye basi ninaangalia ni wapi kwenye? Nitaweza kustarehe. So, ninapopata mahali kwa kustarehe kama muda wa kustarehe ni mwingi, basi nitatafuta sehemu ya mbali. Pengine niweze kusafiri kuenda mbali ili nikapate kufikia sehemu ya kustarehe, lakini kama muda ni kidogo Basi hakuna haja ya kuenda mbali, kwa sababu itakuwa inanigharimu tu na na nitahitajika kazini pengine baada muda kidogo. Kwa hiyo, huwa naangalia ni ni nini muda wa kustarehe ni muda gani. Ninapojua basi, ndiyo ninafanya mikakati Ninajua ni nini chenye Nitafanya wakati huo kustarehe. Lakini wakati napotaka kustarehe hiyo ndiyo vitu vyenye Napenda kufanya alafu baada ya kujua ni wapi kwenye nitastarehe Napanga budget ama naangalia budget. Naangalia ni kitu gani chenye nastahili kufanya Wakati huo wa kustarehe. Kitu gani nastahili kula, kutoka kustarehe ni nani na nani mwenye naweza Tangamana naye kwa wakati wa kustarehe Basi baada ya hapo, ninapojua hayo yote huwa basi mimi nakuwa tayari kwa kwenda kwa kustarehe kama ni kustarehe pengine nini kidogo kama ni muda kidogo pengine pale kazini, wakati wa kustarehe mara nyingi huwa ninafungulia muziki na kutafuta kitabu kusoma hii inanisaidia katika kupanua mawazo na muziki hunisaidia katika kuniliwaza ama kunirudisha katika hali iyo sawa. Kwa hiyo, muziki ni kipenzi cha roho na huwa inacommunicate a lot of messages ambayo inaweza kufanya mtu asahau ama aweze kurudi katika hali halisi. Yeah so, napenda sana kusoma vitabu, wakati wa kustarehe napenda kusikiza muziki ulio wa polepole Wakati huu wa kustarehe. Ili nikaweze kuburudika pamoja na kupata elimu ama kupata maarifa fulani kutoka kwa vitabu.

Hili nina nikamilishe kazi kwa wakati Waninaangalia hile agency ya hiyo kazi inaitajika kwa haraka gani Inapochua basi inaitajika kwa haraka fulani huwa ninaweka mikakati thabithi Hili kuweza kumeet deadline Yama kukamilisha kwa wakati Hili nipamoja na Pengine haineapukua na zantara kwenye kazi na kama kazi inaitajika kwa wakati sana Basi mimi huongeza Yama hutumia wa teknoloji Yama hutumia mtandao Yama vitu zingine vila ambavyo unaeza nisaidia katika kunutekelezaji kazi hii na pengine kama hitaji teknoloji Basi uangalia Work reinforcement nitafute wenzangu ambao wanaweza kumisaidia na kama pengine Nikazi yenye mimi mwenyewe naiskia kufanya peke yangu Basi huwa Ninapangaka Ninarodesha zile steps zenye Nitafuata Hili nikaweze kukamilisha kazi hiyo Kwa wakati So, nikifanya hivo, basi ninajikuta kazi yangu inaisha kwa wakati, inaisha wakati mzuri na, nina kuwa na meet ile deadline.

Hali ya hewa leo kuna mawingu mawingu mengi yametanda na mawingu haya ni mazito mazito ambayo kuna uwezekano basi huenda tukapata wa siku ya leo ya Temperatures kochini vizuri Kila kitu kikosawa Hakuna jua kali Hakuna baridi kali pia So kila kitu tu kiko kiko vizuri Hali ya hewa hii tunatarajia mvua pengine kufikia hapo jioni saa tu satisa sa anane huo ndo wakati wenye tutarajia mvua Hapa si baridi, si joto, yani hali hiko wastani tu na huwa najiskia vizuri kabisa Wakati hali iko namna huu kwa sababu sasa napata Hakuna baridi, hakuna joto so Just comfortable Chabu ya hali hii nime nimebeba sweater ili iwapo basi baadae itabadilika na kuwa mvua nikaweze kujikinga pia nimebeba mwavuli Yuhu itaweza kunisaidia wakati pengine Hali mebadilika kuwa ya mvua Ninapenda hali ya hewa kwa sababu iko na mzuri Hakuna joto ya sasa unapata tukila kitu kiko kiko sawa hua napenda sana hali ya hewa ya siku ya leo na ya hua na enjoy sana wakati kama huo So na sasa katika hali hii ya hewa basi naona sababu kuna mvua ambazo tunatarajia Basi huenda tukaanza kuingia mashambani na kuanza kukulima sababu sisi mietu sisi huwa tunafanya ukulima So tunatarajia ku kuingia katika ukulima wakati wote ule kuansia wiki hii sababu mvua ina ina inaonekana kuwa itakuwa nyingi ama itatunyeshea ya so tuna shkulu na hii mvua.

Wakati wa jua kali mara nyingi mimi huva kofia hii kofia inanisaidia katika kukinga miale ya jua ambayo inezakuja direct kwa uso kwayo mimi huvalia kofia na kofia hii ni ile ya minyaa napenda sana kwa ile ama zile Round huts hizo ndo napenda kuvaa sana Wakati wa jua jua linapoangaza Basi hatimaye haliwezi Kunifikia haliwezi kunifikia Kwa uso Kwa hiyo ninajipata tu niko vizuri na haliniumizi ingine Wakati wa jua pia Huwa ninapenda kuvaa Miwani na hii miwani ni miwani ya kupunguza mwangaza Wakati wajua mwangaza hukua mkali sana na mwangaza huu mkali basi si mzuri kwa macho Ndiposa mtu anaweza teza hata kuona Kwa sababu ya miale hii ya jua Lakini ninapovalia miwani, miwani hupunguza miale ile, hupunguza ukali wa miale ile na hatimaye basi, ninaweza kuona vizuri, pasipo kungangana Kwa sababu kama hauja sijavalia miwani, hua nangangana sana kuona Kwa sababu ya ukali wa miale ya jua ya so inapenda sana kuvaa miwani wakati kuna juu kali na pia wakati wa jua kali hivyo basi Hua mara nyingi ninavalia nguo ambazo ni nyepesi Kwa sababu kujikinga na joto kali sababu wakati wa jua basi joto nalo linakuwa kali Kwa hivyo ninaangalia mavazi mepesi Hasahasa zenye mikono mifupi na ninyembamba ya hizi ndizo nguo zenye ninapenda kuvaa wakati huu wa jua ili kupunguza hatari ya joto na mara nyingi wakati wajua kali hivi Basi siwezi kaa kwa nyumba Ninaenda kwa kivuli na kaa pale kwa kivuli Najituliza nikijiburududisha na kinywaji baridi na natumai pia kuzuia kutokwa na jasho jingi ambalo hupunguza maji mwilini Kwa hiyo hivo ndio nafanya wakati wajwakali.